Wakati nahitaji msaada kazini ni kuomba na kusihi bosi wako ama mwenye amekusimamia kwa malipo. Anakulipa pesa ambazo nazihitaji kwa msaada ama msaada kazini unawezaita mtu akusaidie wakati wewe ni mgonjwa ama unahitaji kuenda mahali kwingine.